Nikona mteja ambaye alitaka niweze kumletea saladi lita ishirini. Kama vibuyu tano hivi huyu ni mteja wa hali ya juu sana. Na huyu mteja alitaka ni mwachie kwa beinafu. Kwa hivyo nataka niweze kumifika huyu mteja nataka awe mteja wangu wa kila siku. Tena hawe mteja wa mara kwa mara. Mimi ndiye nataka ni kwange nikimuzia. Nataka akwangi akichukua bidhaza akizote kutoka kwangu. Kwa vile leo amichukua bidhaa mingi sana mteja huyo basi ni mteja wangu wa hali ya juu. Na singetaka mteja huyo haweze kunitoka ama haweze kunipotea. Kwa hivyo ndakitakisha kwamba nimefanya mikakati zote juu chini. Hili niweze kumpatia mteja huyo huduma mzuri sana ya hali ya juu. Tena huduma inayomfaa kwa file ni mteja ambaye leo hameweza kuninua tena mteja huyo amefanya nikafanya biashara ya hali ya juu sana. Tena nimeweza kuuza pidhaa mengi asubuhi hii. Kwa hivyo nitakikisha kwamba mteja huyo nimeweza kumuzia vitu mazuri tena kwa bei nafuu tena kwa njia inayopendeza. Na hata nitaakikisha kwamba nimechukua nambari yake ya simu. Ndiposa nikuange nikiwasiliana nai. Tayari nimeambia mteja huyo kwamba atakapo taka chochote basi yeye anipigie. Na nieze kumpelekea pahalipopote ambapo atayataka. Mteja huyo ameniambia kwamba yeye ndiye ameanzisha biashara ya kutengineza chapati na mandazi kwa wingi. Kisha anayauza katika eneo letu. Kwa hivyo ni kwangu ndipo atakuanga anachukua bidha zaki ambazo anayenda kuuza wakati mwingi. Kwa hivyo itanibidi nifanye juu chini. Ili mteja yule aweze kupata biashara likiwa sawa. Tena asiwe natashushi lolote. Huyo ni mteja mzuri. Kando ya huyo mteja, kuna mteja mwingine pia ambaye niliweza kumpata. Mteja huyu ambaye pia niliweza kumpata. Ni msuri, tena, ako katika hali njema. Na hata yeye, aliweza kunishauri kwamba ni kwangu ndiko atakuwa na chukua vitu vyake vyote. Na aliniambia kwamba niweze kumletea bidhaa tofauti tofauti. Tayari, mteja huyo aliweza kunipa orodha ya yale vitu ambavyo nagetaka niweze kumletea kwa kwamba ule wakati alipo kuja. Mimi sikuwa na hayo bidhaa. Na sasa nilazima niende niweze kumtafutia hayo bidha. Ndiposa nimletea na nitakapo ya leta. Bazi nitampigia simu mteja huyo maramoja ili aweze kuyakujia. Ni vizuri sana kuatunza wateja. Ninapo watunza wateja wangu. Basi mimi ninapata kuna wele sana katika biashara langu. Na hata biashara langu inaweza kupanuka sana. Kwa vile ninapopatia wale wateja wangu hudu manzuri inayofa. Basi hata wata ambia marafiki zao ama hata watu wengine pia ambao wanajuana nao. Na ama hata wakati mwingine. Watu pia watajionea wenyewe kwamba katika lile duka langu. Kuna huduma zuri, tena ikona bidhaa mengi, tena bei pia ninafu. Kwa vile, watu wataanza kujileta wenyewe pali katika biashara langu. Ile waweze kujinungulia vitu tofauti tofauti ndiposa hata hao waweze kujikimu na yu. Haa, waso zuri sana. Najua hilo li taweza kunisaidia pakubwa. Kwa hivyo, lazima ni tunze wateja wangu vizuri na yule mteja wangu wa kwanza lazima basi nitaweza kumfayia jambo lote atakalo taka. Na hata yule mteja wapili pia. Lazima nitamtunza na niweze kumpelekea bidhaa zaki. Alivyo zitaka. Nitataka ni yapeleke kwa wakati unaofaa. Ndiponsa hata hao. Kwawe na uamini wahali ya juu sana kwangu. Kukuwa na amani na imani. Kwa wateja wako ni kitu mzuri sana katika biyashara.

Kuna mkahawa mzuri sana ambayo imefunguliwa katika kijiji letu. Mkahawa hii inatengeneza, kahawa tamu sana. Tena, wanauza kahawa yao kwa bei nafuu. Tena, wanaeka kahawa yao kwa vikombe kubwa kubwa. Na hata mkahawa yao wanaeka mingi sana hawaeki kidogo kama mkahawa zengine. Aa, mkahawa hii basi, mkahawa hii basi inatupa huduma mzuri sana. Mkahawa hiyo pia iko na mandhari ya kufurahisha. Na hata wako na wahudumu pia wazuri sana wa kufurahisha na tena wanajua kuwasiliana na watu vizuri kabisa. Mkahawa hii mimi nina furaha sana kuenda pale. Ninapoenda katika huo mkahawa mimi huwa niko na furaha mingi sana. Tena huwa niko katika dunia yangu. Kwa vile pale manthari ni mazuri, kila kitu kizuri, tena mara nyingi wale watu ambapo wako katika huo mkahawa pia ni watu wazuri na hata meneja wa mkahawa hiyo mimi ninamtamua kwa undani kabiza. Kwa vile nimewahi patana na yeye na hata alikuwa jirani wangu wakati mwingine. Ni mtu mzuri sana kwa hivyo mkahawa huo ni mkahawa mzuri sana. Ya kupendeza ambayo mimi nimewai kwenda wakati mwingi. Na kwa sababu ya hiyo, lazima nitahakikisha kwamba nimeweza kufanya juu chini. Ndiposa nikuange nikienda katika mkahawa huo. Na wakati wote ninapoenda katika huo mkahawa. Mimi nitakuwa natafuta kinywaji cha kahawa moto kabisa. Tena, tayari wanajua ile ninayopenda. Ah, kahawa ni chakula kizuri. Tena, ni chakula kitamu sana mimi ntakua nakunywa mkahawa wakati wote. Ninapojihisi kunywa mkahawa. Mimi ntakuwa ninaenda pale. Kila siku, bila kupoteza wakati. Kwa vile mkahawa huo ndio mkahawa pekee mzuri katika eneo hilo. Na hata, ningetamani sana kuwa pale wakati mwingi. Aha, mkahawa mzuri sana. Ya kupendeza, kwa hivyo. Lazima mimi ntafanya juu chini. Ndiposa niwe pale wakati wote. Na hata wakati wangu mwingi. Mimi ntakua ninahakisha kwamba ninaenda pale. Ili niweze kujituliza katika mkahawa hiyo mpya ambayo imefunguliwa. Na hata pia mkahawa hiyo iko na interneti ambayo inaniwezesha kuenda pale kwenye mtandao. Na kufanya vitu vyangu. Wakati napokunwa mkahawa huo. Na hata kando ya hiyo mkahawa huo kuna vyakula mbalimbali ambavyo mtu anaeza kula akiwa hapo katika mkahawa. Na hayo yote yanasaidia sana kukukua kwa mtu katika mkahawa hiyo. Kwa vile hilo ni jambo zuri sana, tena la kupendeza, kwa vile unapokuwa katika mkahawa huo hata wewe utakuwa na furaha sana tena ya juu kabisa, kwa vile pale yana madhari mazuri, chakula pia wanayo mazuri. Yaani ninamaanisha vile vyakula ambavyo utatumia kuteremsha ule mkahawa. Yako mengi tena ni mazuri, tena ni ya kufurahisha sana. Kwa hivyo, mimi lazima niende katika mkahawa huo. Wakati wote, tena wakati mwingi. Mimi sipendi sana kukosa kuenda katika mkahawa huo, kwa vile mkahawa huo ni ya maana, tena iko na mandhari mazuri. Yaani, napenda kila kitu kuhusu mkahawa huo. Na hata nikiwesa pata wakati mwafaka mimi naweza rudi katika mkahawa huo, kwa vile ni mkahawa mzuri, tena ni mkahawa wa kufurahisha sana. Na hata wakati mwingi mimi nitajipata kwamba ninaenda katika mkahawa huo, ili niweze kula na kunywa na hata naona ntapeleka marafiki zangu katika mkahawa huo, ili hata hao waweze kupata huduma hayo mazuri na waweze kukula vyakula vya hali ya juu tena vitamu sana. Ya namna hiyo, kwa vile hilo nadhani ndo itakuwa jambo sawa. Wakati wote nikiwa na wakati wa ziada, mimi nitajipata katika mkahawa huo. Ndiposa niweze kufanya mambo hayo yote, wakati unaofaa.

Kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika katika kushoto yangu. Mkono wangu wa kushoto ama pande yangu ya kushoto kwanza nianze na mkono wangu wa kushoto mkono wangu wa kushoto ni mkono mzuri. Tena ambayo iko na nguvu mengi sana na hata mkono huo wa kushoto mara nyingi huniwezesha kufanya mambo tofauti tofauti na kwa hivyo mimi mara nyingi hutumia mkono huo wa kushoto. Kufanya vitu mbali mbali na tena huniwezesha kufanya maneno hayo wakati mwingi sana. Na kwa hivyo mkono wa kushoto basi hunisaidia kwa vitu vingi na ni ile ya maana kabisa. Na wakati mwingi basi huo huniwezesha kufanya vitu tofauti tofauti ya maana kabisa na kwa hivyo mimi huipenda sana ni tu kama pande yangu ya kushoto. Pande yangu ya kushoto pia ni pande mzuri sana na tena hilo ndilo pande ambayo mimi hupenda hupenda kulalia pande yangu ya kushoto kwa vile ninapolalia pande yangu ya kushoto mimi najipata kwamba ni nahisi vizuri tena niko katika hali njema tena niko na furaha mingi tena mimi niko na furaha tele nanapolalia pande yangu ya kushoto wale watu ambao hutumia miguu na mikono ya kushoto huwa inasemekana kwamba ni watu wenye maadili mema. Tena ni watu wenye akili mengi sana. Tena watu hao wanapoandika kutumia mikono yao ya kushoto basi huwa huwa wako na maandishi mazuri kabisa. Tena hao watu katika darasa huwa ni watu wasomi kabisa. Na basi mimi ninaamini kwamba hilo ni jambo la ukweli. Na hata wale wanaocheza kutumia mguu wa kushoto miguu yao huwa iko na nguvu mingi zaidi. Kwa file pande ya kushoto ni pande hatari sana tena ni pande zuri ambalo hutumika wakati mwingi. Na basi hilo ni pande ambayo watu wengi huitumia sana kwa njia inayostahili. Na hata mimi, mimi napenda sana kutumia pande wangu wa kushoto kwa vile hilo ndilo pande kuu sana katika mwili wangu na imeweza sana kufanya vitu vingi wakati mwingi na ni hivo ndivyo huwa inatumika sana na hilo ndilo pande ambalo kwa hivyo mimi mara nyingi huweza kuangazia bila kupoteza muda wowote. Ama hata niseme bila kujisitiri kwa namna yoyote kwa vile ni pande la muhimu sana. Kuna wale watu ambao hutumia miguu yao ya kushoto kwa kupiga mpira. Mara nyingi utapata kwamba hawa ni wachezaji wa mpira hidari kabisa. Na hawa ni wachezaji ambao wameweza kuenea sana katika mchezo wa mpira. Tena wameweza kukwea sana katika mchezo huo wa mpira. Ama niseme ni masta katika mchezo huo. Yote liwalo basi yote ya naingiliana. Kwa vile hawa ni watu ambao wako na ujuzi sana katika mchezo huo wa mpira. Tena huwa wanacheza vizuri sana na mchezo wao huwa ni ya utamu sana. Tena wanaposhika mpira basi ni ngumu sana uya uchukue mpira huo. Kutoka kwa mguu yao na hata pia wanapopiga huo mpira basi hao huipiga. Huipiga kwa kasi sana. Tena kwa nguvu zaidi. Na tena ni vigumu sana ilenge, yaani ikose kulenga mahali ambapo wanataka hiyo mpira iweze kuenda kwa hivyo mguu na mkono wa kushoto ni sehemu za mwili ambapo ni mazuri. Tena ni mazuri kabisa. Na ni ya kuvutia na tena yako na manufaa mengi tena kabambe ambayo husaidia kwenye mwili wa mtu. Na hata mimi mwili wangu huwa ni mzuri kabisa. Ninapotumia hayo masehemu ya yangu ya kushoto. Kwa vile ya yameweza kunisaidia kabisa katika njia mbali mbali. Ah, sehemu ya kushoto ni mzuri kushoto wakati wote mimi hata hupenda kucheza na watu ambao wako na miguu za kushoyo ambazo wanatumia kufanya.

Nadhani ninafaa kununua jiko mpya jiko lile ambalo mimi nitanunua najua litakuwa jiko zuri sana. Ni jiko ambalo litaniwezesha kufanya mambo mengi sana ambayo ninahitaji kufanya kwa vile mapishi yangu pale nyumbani yamekuwa mengi sana kwa hivyo itanibidi ninunue jiko kama tatu hivi kubwa kubwa lakini sasa itanibidi niende sokoni ili ndiposa niweze kununua jiko hayo. Lakini nitakapoenda sokoni nitanunua jiko ya aina gani, nitanunua jiko ya makaa, jiko ya makaa ndiyo itanifaa kabisa. Kwa vile tayari, tayari niko na mtu ambaye amejitolea kuniletea makaa kwa bei nafuu kabisa. Wataniuzia kwa bei nafuu, bei ambayo ni ya rahisi. Na bei ambayo itaniwezesha sana kufanya kutumia yale pesa mengine zitakazobaki kwa vitu vingine kwa hivyo nina matumaini kwamba nitakapoenda sokoni nitaweza kupata jiko hayo na ndiposa ndiposa matumizi yangu ya jiko niweze kuyaanza mapema kabisa. Na kando ya hayo, sijui jiko hayo ni pesa ngapi, sina uhakika, lakini hebu acha nitakapoenda sokoni, basi nitaweza kuulizia bei, ama hebu nikamuulize kaka jiko hizi ni shilingi ngapi kwa sababu kaka huwa anauza jiko. Na kwanza, yeye ako na ujuzi sana katika uundaji wa jiko na anajua bei zao vizuri kwa hivyo nitasikizana na yeye ili aweze kunitafutia jiko nzuri. Jiko ambayo inapendeza na jiko ambayo itakaa kwa muda mrefu. Sitaki jiko ambayo haitakaa kwa muda mrefu kwa hivyo, nitachukua jiko ya udongo. Jiko iliyoundwa kwa udongo kwa ndani na nje imewekewa vyuma. Hilo najua litakuwa jiko nzuri sana. Tena ni jiko ambalo nitakapokuwa ninapika nayo basi chakula itakuwa inaiva haraka sana tena itakuwa ni jiko. Tena jiko hizo nitaziweka pale kwenye jikoni yangu. Ndiposa ziweze kunisaidia kwa matumizi zangu za kupika. Nitakapo kwa natumia hizu jiko nitakuwa ninaziwasha asubuhi na baada ya kuziwasha nitakuwa ninaweka maji pale kwa hizo jiko zote. Ndiposa niweze kukaranga njugu zangu saa moja asubuhi itakapofika ili niweze kuyapeleka kule sokoni. Kwa hivyo jiko hizo lazima nitaziendea. Tayari kaka ashaniambia kwamba jiko zile nzuri kabisa. Na jiko zile ambavyo ninataka ni shilingi ni shilingi elfu tano kila moja kwa hivyo nikiyataka jiko matatu nitahitajika kuwa nitahitajika kuwa na shilingi. Shilingi elfu kumi na tano hiyo siyo bei mbaya sana kwa vile mpango yangu ama mipango yangu ya bajeti yamo mle nani na pia naona nitabaki na pesa kidogo ambayo yatanisaidia kwa maneno mengine kwa vitu vingine ambavyo ni vya muhimu ambavyo nitataka kuyafanya kwa hivyo nitakapoenda pale sokoni zile pesa ambazo nitabakisha ya kununua jiko. Nitaweza kuyatumia kwa maneno zingine na hata pia ninaona nitajaribu kuongea na muuzaji ile aweze kunipunguzia hiyo bei kwa vile ninaona hiyo bei iko juu kidogo kwa hivyo hilo litakuwa njia zuri sana kwa vile tayari nishatengenezewa bei na tena nitakapoenda pale sokoni nitajaribu juu chini ili hiyo bei iweze kutengenezwa zaidi ndiposa irudi chini niweze kulipa bei nafuu na basi nina hakika kwamba hilo litakuwa jambo zuri sana jambo ambalo litaweza kunisaidia kwa muda mrefu na hata najua nitakuwa na furaha sana kwa vile jiko zangu zinakuja. Jiko mara mingi hutumika kwa kupika. Unaweza pika chakula mbalimbali kwa kutumia jiko. Na hata tutatumia meko kuiweka pale ndani ya jiko ndiposa tupike. Na meko pia hununuliwa ama unaweza choma makaa yako kwa kutumia miti na kwa hivyo hiyo ni njia zuri sana tena rahisi ya haraka ya kupika. Mimi mara nyingi huwa natufa.